Kulingana na neno jumatatu, kile ambacho mimi huweza kuongea kuhusu neno hili ni kumbukumbu nililokua nao kutokana na siku ya jumatatu. Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ilitokea siku ya jumatatu. Nilipopokea cheti changu cha kuhitimu chuo kikuu. Siku hii nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa ni mwanzo wa maisha yangu mapya. Tangu kitendo hiki kifanyike, sitawahi sahau siku kuu ya jumatatu maishani mwangu.

Kile ambacho mimi uweza kusema kutokana na neno mapema ni jinsi ninavyo amka mapema asubuhi kila siku ili niweze nijiandae haraka ndiposa nifike kazini mapema ili kuweza kuepushana na matatizo mingi kazini ili kuboresha kazi yangu kwa ufanisi.

Neno hoteli, kile ambacho mimi uweza kusema kutokana na neno hoteli, ni siku nilipopelekwa hotelini kubwa, jijini yetu, na babangu, hoteli gilgil, nakumbuka siku hiyo nilipoogelea katika,

Kile ambacho mimi huweza kusema kutokana na neno ushindani ilikuwa ni siku ya jumatatu kulikuwa na mchezo wa ushindani wa mpira wa miguu katika shule yangu. Nakumbuka shule yangu ikiibuka nambari moja na kuzawadiwa zawadi mbali mbali na pia walivyo furahia sana. Walimu wangu pia walifurahia.

Kile ambacho mimi huweza kusema kuhusu, novemba ninakumbuka novemba ya mwaka uliopita. Jinsi tulivyo sherehekea harusi ya mjomba wangu. Harusi hiyo ilikuwa ya kufurahisha sana. Nakumbuka mjomba wangu akipokea zawadi mbali mbali kutoka kwa marafiki pamoja na familia yake. November ilikuwa siku yangu ya kufurahia sana jinsi ninavyo sherehekea harusi ya mjomba wangu.

Disemba ni mwezi wa kufurahia sana kwa sababu ya sherehe mbali mbali kwa mfano siku ya sikukuu ambayo wa kristo husherekea kuzaliwa kwa yesu. Siku hii wa kristo husherehekea kuzaliwa kwa yesu na pia jinsi wanavyosherehekea kwa kukula vyakula vya aina mbali mbali na kuenda kanisani kuabudu na kushukuru kuzaliwa kwa mwenyezi Yesu.

Maji ni muhimu sana maishani mwabinadamu kwa sababu pasipo kuwa na maji ni ngumu sana mwanadamu kuishi, maji hutumiwa kufua, kuoga, kukunywa na pia kupika chakula na pia maji husaidia mimea kama zile mboga pamoja na wanyama.

Baiskeli ni chombo ambacho hutumika kusafiri nakumbuka nilipokuwa darasa la saba baba yangu alininunulia. Baiskeli yangu ili niweze kufika shule mapema na pia ninapotumwa sokoni niweze kufika mapema. Ila baiskeli husafirisha polepole kwa sababu hutumia nguvu ya mtu kuifanya kiweze kukusafirisha.

Sekta muhimu kazini ni kujenga uhusiano pamoja na wafanyakazi wenzako na kuwasiliana pamoja ili kuweza kuboresha jinsi mnavyofanya kazi yenu kwa upendo na kwa umoja ili muweze kufanya kazi kwa utaratibu na kwa upendo.

Blue ni rangi ambayo mimi hupenda sana nakumbuka nikiwa shule ya upili, sare zetu zilikua za rangi blue. Blue ni rangi ambayo huvutia sana na hupendeza. Shule mingi hupenda colour ya blue kama sare zao.

Hongera ni jinsi ya kupongeza mtu nakumbuka nilipo kuwa shule ya upili, nilipoibuka nambari moja, nambari ya kwanza walimu pamoja na wazazi wangu walinipongeza na kunipa Hongera kwa kunipea zawadi mbali mbali kama zile vitabu vya kusoma ili niweze kufanikiwa na kueza kusoma kwa bidii.

Faili ni kifaa ambacho hutumiwa kuhifadhi yale vitu muhimu kwa mfano kazini taarifa muhimu zinafaa kuhifadhiwa kwenye faili na pia kwenye shule kama matokeo ya wanafunzi pamoja na yale mambo muhimu za shule zinafaa kuhifadhiwa kwenye faili.

Usimamizi inamanisha mchakato wa kuongoza kwa mfano kusema meneja wetu ndiyo mwenye usimamizi wa kampuni yetu. Yeye ndiyo huongoza kampuni yetu.

Jioni ni wakati ambao jua limetua na mimi kila jioni mimi hufanya kazi zangu na pia kuenda sokoni ili kuweza kuleta chakula cha usiku. Pia kila mara jioni mimi hupenda kusafisha mazingira yangu kwa kuchoma takataka na kufagia kila mahali.

Pepo ni hali ya anga kwa mfano siku ya juma tatu kulikuwa na upepo mwanana ambao uliharibu mimea pamoja na kuharibu majumba mingi na pia ilisababisha vifo vya watu wengi. Upepo huwa mbaya sana maishani mwa binadamu na pia kwa wanyama pamoja na mimea.

Ilikuwa ni siku ya jumatatu tuliandamana moja kwa moja pamoja na mwalimu wetu mpaka maktabani mahali ambapo tulienda kusoma vitabu vya aditi vya aina mbali mbali.

Shangazi yangu alikuja kunitembelea na kuniletea zawadi kochokocho kama vyakula vya aina mbalimbali. Shangazi yangu hunipenda kwa sababu ya bidii yangu na jinsi ninavyoheshima na pia jinsi ninavyokuwa na uaminifu katika kazi ninayofanya katika kampuni yake.

Ubunifu ni uwezo wa kuunda mawazo mapya. Mfano wazo mpya ambayo mimi nimewai unda ni wazo ya kuanzisha biashara yangu na kuweza kuilinda ili niweze kupata mapato ya juu.

Kijani ni rangi ya mimea na majani.Kwa mfano nchi yangu ina rangi ya kijani kila mahali. Mimea yote huwa ya rangi ya kijani, majani pia huwa ni rangi ya kijani. Kwa hivyo, nchi yangu ni ya rangi ya kijani.

Mama ni mzazi wa kike. Mama yangu mzazi aliyenizaa unipenda sana.Na unifunza tabia nzuri jinsi ya kuhishi na marafiki wangu pamoja na majirani yangu. Mama yangu uninunulia zawadi za aina mbali mbali kila siku anapotoka sokoni.Na kunishauri jinsi ya kuweza, kusoma kwa bidii na kupita mtihani yangu. Ili niweze nifanikiwe maishani.

Kuhifadhi ni jinsi ya kuweka au kutunza vifaa vyako muhimu ili zisiweze kupotea ama kuharibika Kwa mfano mimi huhifadhi repoti zangu za kazi vizuri ili zi sipotee Hii hunisaidia sana kujua mambo muhimu kuhusu biashara yangu.

Soko ni mahali pa kuuza au kununua bidhaa mahali ambapo biashara hufanyinka. Soko langu kuu ambayo mimi hupenda ni soko ya kakamega. Ninapoenda soko ya kakamega mimi hujihisi vizuri kwa sababu mimi hupata vitu ambavyo hunifurahisha. Kama vile nguo za kunifurahisha pamoja na vyakula vya aina mbali mbali vitamu.

Mwalimu wetu wa hisabati alipofika darasani wakati wake wa kufunza, aliniambia nifute ubao. Niliamka na kufuta ubao, nakisha kurudi na kuketi kwenye kiti changu.

Kahawa ni aina ya kinywaji kinachotengenezwa kutokana na mbegu na mti za kahawa. Mimi upenda kinywaji cha kahawa kwa sababu ilivyo tamu na ina harufu tamu. Kahawa ni kinywaji ambacho kinaweza kutufanya kuwa na afya bora na pia kutuliza akili.

Mkutano ni mkusanyiko wa watu wengi ili kusema mambo muhimu. Kwa mfano siku ya ujumaa tulikuwa na mkutano katika ofisi yetu, tuliweza kusema yale mambo muhimu ambayo sisi kama wanabiashara tunaezafanya ili kuinua na kupanua biashara yetu na pia tunavyoweza kuishi kwa umoja na upendo na kufanya kazi yetu kwa umoja ili tuweze kuhimiza malengo ya juu.

Baadae ni neno linalotufundisha subira na matumaini, nilianzisha biashara yangu kwa kutumia pesa kidogo nilichopata na baadae kupata mapato mingi na kuwazesha kupanua biashara yangu.

Maziwa nikimiminika cheupe kinacho tolewa na wanyama wa mamalia kama vile ngombe, mbuzi, kondo na pia hata binadamu.Kwa mfano nilitumwa maziwa na mamangu dukani.

Jumatano ni siku katika wiki nakumbuka kumbukumbu ya siku ya jumatano Mama yangu alinivalisha sare zangu na kisha kunisindikiza mpaka steshini ya basi nilipo fika shuleni Mwalimu wetu wa kiswahili alituambia ili tuweze kuandika insha kuhusu sherehe tuliyo hudhuria niliandika sherehe insha yangu kwa kutumia methali mbali mbali Mwalimu wangu alisema jinsi insha yangu ilivyo tamu na pia.